Naam, swali zuri hili. Wakati mimi niko shuleni, nilipenda somo la kiswahili. Na nilipenda kiswahili kwa sababu ni lugha ninayoitumia kila siku, na pia ilikuwa rahisi kwangu kuelewa na kujieleza. Nilifurahia sana kusoma insha, mashairi na pia hadithi fupi. Kila somo lilikuwa kama safari mpya ya maneno na mawazo. Na nilipokuwa nikiandika insha, nilihisi niko huru kueleza hisia na maoni yangu bila uwoga. Pia mwalimu wa kiswahili alikuwa na mchango mkubwa katika kunifanya nipende somo hilo la kiswahili. Alikuwa akifundisha kwa mtindo wa kuvutia. Akitumia mifano ya maisha ya kila siku, na hili lilifanya somo liwe rahisi na la kufurahisha mno. Naam, pia wakati wa mijadala darasani, kila mwanafunzi alipewa nafasi ya kuzungumza. Na jambo hili lilinijengea kujiamini. Niliweza sana kuwa mwepesi wa kusoma na kuzungumza kiswahili. Zaidi ya hayo kiswahili kilinisaidia kuelewa utamaduni wetu. Kupitia methali, nahau na mashairi. Nilijifunza maadili, nikajifunza busara, kuwa na hekima zilizokuwepo katika jamii yetu. Haya ni mambo ambayo hayapatikani kirahisi kwenye masomo mengine na ndipo ninasema kiswahili kilinifundisha si tu lugha bali pia maisha. Lakini pia kupenda somo kulinifanya nifanye vizuri zaidi kwenye mtihani.

Naam. Tabia ambayo inanichukiza inayofanywa na watu ni tabia ya watu kutokuwa waaminifu. Kwa mfano tuseme unapokuwa unaongea na mtu unatarajia aseme ukweli. Lakini unapogundua mtu anakudanganya au kuficha ukweli inakuumiza na kukukatisha tamaa. Uaminifu ni msingi wa mahusiano yote. Iwe ni kazini, shuleni au hata katika familia. Bila uaminifu mawasiliano yanakua magumu sana. Na tabia nyingine inayonichukiza ni kukosa heshima. Kuna watu wanazungumza bila kujali hisia za wengine. Wanaweza kutharau maoni ya mtu kumkatiza anapoongea au hata wengine kumdharau mtu hadharani. Na tabia kama hii inaumiza na huacha majeraha ya kihisia. Hata kama maneno yalisemwa kwa mzaha bali zile hisia zinabaki moyoni na akilini mwa mtu. Pia ninachukizwa na uvivu uliopitiliza. Hususan pale mtu anapopewa jukumu lakini hafanyi jambo lolote. Kazi nyingi zinahitaji ushirikiano na uvivu wa mtu mmoja unaweza kuathiri kundi zima na inapofika kazini au shuleni kila mtu anatakiwa achukue wajibu wake. Lakini niseme ukweli ninapozungumzia tabia hizi najua kuwa nami pia nina mapungufu yangu kunrathi. Hivyo badala ya kuhukumu sana ninajaribu sana kuelewa watu na kuwahimiza kubadilika taratibu taratibu. Kwani si kitu ambacho mtu atakiacha tu kwa wakati mmoja.

Kuhusu hili, mimi napendelea zaidi kusoma habari mtandaoni. Ingawa, ninaona pia gazeti lina nafasi yake. Hebu nijieleze, kwanza kabisa habari mtandaoni ni rahisi kupatikana. Ninahitaji tu simu au kompyuta na mtandao wa interneti. Na nikiwa nyumbani, kazini au hata safarini, ninaweza kusoma habari wakati wowote. Na hili linasaidia sana kwa sababu sipotezi muda kutafuta gazeti la karatasi. Na pia habari mtandaoni husasishwa haraka. Tukio likitokea leo asubui, unaweza kulisoma dakika chache baadae. Hii inakuja kuwa tofauti ukilinganisha na gazeti la karatasi ambalo mara nyingi hutoka mara moja kwa siku. Na kwa hivyo, kwa habari za haraka kama siasa, michezo, au matukio ya dharura, mtandao una faida kubwa. Lakini pia, gazeti la karatasi lina uzuri wake. Kusoma gazeti mikononi kunaleta hisia tofauti. Unaweza kukaa kimya bila simu au arafa nyingi. Na kusoma habari kwa utulivu. Watu wengine hupendelea gazeti kwa sababu halihitaji interneti na halichoshi macho kama screen ya simu. Ila kwa upande wangu ninapendelea mchanganyiko wa vyote viwili. Habari mtandaoni kwa taarifa za haraka na gazeti la karatasi pale ninapotaka kusoma kwa utulivu zaidi hasa mwishoni mwa mwiki. Na hili linanisaidia kupata tarifa na pia kupumzika.

Kuhusu hili suala la usafiri wa ndege, ndiyo, nimeshaafanya safari kwa ndege na ushakuwa uzoefu wangu. Mara ya kwanza kusafiri kwa ndege, nilikuwa na hisia tofauti tofauti, kulikuwa na furaha, msisimko, na hata uoga kidogo ulikuwepo. Nilijiuliza maswali mengi miongoni mwake ikiwa je, ndege inawezaji kuruka juu angani na kama itakuwa salama. Lakini nilipofika uwanja wa ndege na kuona jinsi mambo yote yalivyopangwa. Nilianza kuwa na utulivu. Uwanja wa ndege ni mahali penye shughuli nyingi. Kuna watu wa mataifa tofauti tofauti, mabango mengi na sauti za matangazo kila mahali. Nilijifunza kufuata maelekezo, kuonyesha tiketi na kupitia ukaguzi wa usalama. Ingawa ilionekana kuwa ngumu mwanzoni, kila kitu kilikuwa na mpangilio mzuri. Nilipoingia ndani ya ndege, nilihisi kama niko kwenye dunia nyingine. Viti, vilipangwa vizuri, wahudumu, walikuwa wakarimu na kila kitu kilionekana cha kisasa. Na wakati ndege ilipoanza kupaa moyo wangu ulidunda haraka kidogo. Lakini nilivutiwa sana kuona ardhi ikibaki chini polepole. Na safari yenyewe ilikuwa ya kuvutia. Kupitia dirishani niliona mawingu meupe na anga kubwa. Nilijisikia kama niko juu ya dunia. Na safari ilikuwa ya haraka sana ukilinganisha na kusafiri kwa basi au kusafiri kwa gari. Ndani ya muda mfupi tulifika tulikokuwa tunaenda. Na baada ya kutua nilihisi fahari na furaha sana. Nilijua nimepata uzoefu mpya ambao sitausahau. Na baada ya kutua nilijisi fahari na furaha sana.

Kwa maoni yangu, Michael Jordan ni mchezaji bora kabisa kwa hii kucheza mchezo wa kikapu. Kwanza kabisa, Michael Jordan alikuwa na kipaji cha kipekee sana. Alikuwa na kasi, alikuwa na nguvu, na ustadi mkubwa wa kufunga pointi. Alijulikana kwa kuruka juu sana, jambo lililomfanya akaitwa Air Jordan. Alikuwa na uwezo wa kufunga kutoka karibu na kikapu, mbali na hata chini ya presha kubwa sana. Lakini sio kipaji pekee kilichomfanya awe bora, Michael Jordan alikuwa na nidhamu na bidii ya hali ya juu. Alifanya mazoezi kwa bidii kila siku. Hata akiwa tayari ni mchezaji mkubwa. Na pia alitaka kuwa bora kuliko jana kila siku. Hii ni tabia ambayo ili mtofautisha sana na wachezaji wengine. Na pia alikuwa kiongozi mzuri, ndani na nje ya uwanja. Alikuwa akiwahamasisha wachezaji wenzake kupambana hadi dakika ya mwisho na hakupenda kushindwa. Na moyo huo wa ushindani uliifanya timu yake ya Chicago Bulls kushinda mataji mengi ya NBA. Kwa jumla, alishinda mataji sita ya NBA jambo ambalo si rahisi hata kidogo. Na zaidi ya hayo, Michael Jordan alikuwa na athari kubwa duniani kote. Mpira wa kikapu ulipata umaarufu kutokana na Jordan. Na watu wengi duniani walianza kupenda mpira wa kikapu kwa sababu ya jinsi alivyocheza na alivyojiamini. Hata hadi leo, jina lake bado linaheshimiwa na kutajwa kama mfano wa mafanikio.

Naamu, ninayafuatilia matukio ya kimataifa kwa sababu nina amini dunia imeunganishwa na kinachotokea upande mmoja, kinaweza kuathiri upande mwingine pia. Kwanza kabisa, kufuata matukio ya kimataifa kuna nisaidia kuelewa hali ya dunia. Kwa mfano, nikisikia habari kuhusu vita, mabadiliko ya tabianchi, au uchumi wa dunia, ninaelewa kwanini bei za bidhaa, hubadilika, au ni kwanini nchi fulani, huchukua maamuzi fulani. Hili linanisaidia kuwa mtu mwenye ufahamu mpana zaidi. Na pia matukio kimataifa hunifundisha kuhusu tamaduni tofauti tofauti. Ninapo fuatilia habari kutoka nchi mbalimbali. Ninajifunza jinsi watu wengine wanavyoishi, wanavyo fikiri na wanavyo kabiliana na changamoto zao. Hii huongezo vumilivu na heshima kwa tofauti zilizopo duniani. Lakini ni muhimu pia kuwa makini na habari ninazo fuatilia. Sio kila taarifa ni nayo iyona au kuisikia ni ya kweli. Mimi hujaribu kuchunguza chanzo cha habari. Kusoma kutoka vianzo tofauti na kutoamini kila mtu au kila kitu maramoja. Hii ina nisaidia kuepuka kupotoshwa na habari za uongo. Na zaidi ya hayo kufuata matukio ya kimataifa hunisaidia katika mazungumzo na watu wengine. Ninapokua na taarifa ni rahisi kushiriki katika mijadala kutoa maoni yenye msingi na kuelewa mitazamo tofauti tofauti.